Ninapoanza mradi mpya wa kazi, hatua ya kwanza huwa ni kuelewa kwa kina lengo la mradi. Hujiuliza mradi unalenga kutatua tatizo gani au kuleta matokeo gani. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo sahihi kabla ya kuanza kazi. Baada ya hapo, nafanya utafiti wa awali ili kukusanya taarifa muhimu kuhusu mahitaji ya mradi, mazingira ya kazi, rasilimali zinazohitajika na changamoto zinazoweza kujitokeza. Utafiti huu hunisaidia kupanga mradi kwa uhalisia na kuepuka makosa ya haraka. Hatua inayofuata ni kuandaa mpango wa kazi. Hutengeneza ratiba ya shughuli. Hupanga muda wa kila kazi na kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mshiriki wa team. Pia huangalia rasilimali kwa fedha, vifaa na teknolojia ili kuhakikisha vinapatikana kwa wakati unaohitajika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana katika hatua hii. Hivyo huhakikisha kuwa kila anayehusika anaelewa majukumu yake malengo ya mradi na matarajio yaliopo. Baada ya maandalizi kukamilika huanza utekelezaji wa mradi kwa hatua. Hupendelea kuanza na kazi ndogo ndogo ili kupima mwelekeo wa mradi na kubaini mapema changamoto zozote. Wakati wa utekelezaji, hufuatilia kwa karibu maendeleo ya mradi kwa kulinganisha kazi iliofanyika na mpango uliowekwa. Endapo kuna changamoto au mabadiliko yanahitajika, hufanya marekebisho kwa wakati ili kuhakikisha mradi unaendelea vizuri. Kwa ujumla, huamini kuwa mwanzo mzuri wa mradi wa kazi hutegemea mipango, madhubuti, mawasiliano bora, ushirikiano wa timu na ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kuhakikisha malengo yaliyowekwa yanafikiwa kwa ufanisi.

Napenda kufanya mambo yanayo, ongeza amani na furaha ya moyo. Kwanza kabisa, napenda kupumzika na kujitunza. Kama kupiga nywele, kuoga vizuri au kufanya mlo na kupendeza. Hii hunisaidia kuondoa uchovu wa siku na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Pili, napenda kusoma vitabu au kusikiliza mziki nikiwa nyumbani. Mziki unani kumbusha amani na kunifanya niwe na furaha. Hasa ninapochagua nyimbo zenye maana nzuri au za kupumzika. Kusuma pia kundanipa marifa na kunifanya niwe na mawazo safi. Zaidi ya hayo, napenda kutazama video au cinema kwa sababu ni burudani nzuri. Ninaweza kuchagua filamu au vipindi ninavyonifanya nicheke au kuhamasika. Hii hufanya mda uende kwa haraka na kwa furaha. Pia napenda kuwasiliana na marafiki na familia kwa simu au whatsapp kujua habari zao na kuzungumza nao kunanipa furaha na kunanifanya nijisikie kuwa sijitenga. Kwa ujumla napenda kuwa nyumbani na kufanya mambo ya kupumzika, kujifunza, burudani na kuwasilena na wapendwa. Hii inanifanya niwe na furaha amani na niongoza nguvu kwa siku inayofuata.

Katika kazi yangu, nataka kufika mafanikio ambayo ya naniwezesha kuwa na maendeleo ya kitalamu. Uthibitisho wa ufanisi na ushawishi mzuri kwa wengine. Hapa ni malengo nilio nayo na ninayo pania kufikia. Kuwa moja, kuwa mtalamu mwenye ujuzi na maarifa. Nataka kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Nataka niwe mtu ambaye anaweza kufanya kazi kwa ubora. Kwa haraka na kwa ufanisi. Hii inamaanisha kujifunza teknolojia mpya, mbinu bora za kazi na kuendelea na mafunzo ili niwe wakisasa na mwenye thamani. Pili, kupanda ngazi kazini. Ninamalengo ya kufikia cheo cha juu katika kazi yangu. Kama kuwa msimamizi, kiongozi wa timu, au, mtu anae panga na kuongoza miradi. Hii itaniwezesha kuchangia zaidi kupata uzoefu mkubwa na pia kuwa mfano kwa wengine kazini. Tatu, kuwa na ushawishi mzuri watimu na kampuni. Nataka kuwa mtu anae saidia kuboresha mazingira ya kazi, kuongeza ufanisi na kuleta mawazo mapya. Nataka watu wanishirikie kwa urahisi, wanipende na kuniamini na kuona kuwa mimi ni msaada kwa timu na kampuni. Nne, kuwa na ustawi wa kifedha na uhuru. Kwa kazi yangu, nataka kufikia mafanikio ya kifedha ambayo yatanipa uhuru wa kufanya mambo muhimu maishani. Kama kusaidia familia, kuekeza na kujenga maisha bora, hii inahitaji nidhamu, uvumilivu na mpango mzuri. Tano, kuwa na malengo ya muda mrefu. Kwa munda mrefu, nataka kufika mahali ambako ninaweza kuwanzisha biashara au kuongoza mradi mkubwa, au hata kuwa menta kwa watu wengine wanao taka kufanikiwa katika kazi. Nataka kuwa na historia ya mafanikio na kutoa mchango mzuri kwa jamii. Kwa ujumla, nataka kufikithia mafanikio ya kita alamu, kuwa kiongozi mzuri na kuwa na maisha yenye tija na furaha. Hii inanifanya niwe na mutisho na kufanya kazi kwa bidii na kujitolea kila siku.

Napendelea kusoma kwa sababu kusoma ni msingi wa kujifunza, kukuza akili na kupata maarifa mapya ambayo yanaweza kunisaidia katika kila nyanza ya maisha. Kwa kusoma, ninaweza kuelewa historia, tamaduni, sayansi, teknolojia, afya na hata maswala ya kibinafsi kama jinsi ya kujiendeleza na jinsi ya kushughulikia changamoto. Kusoma kunanipa uwezo wa kufikiria kwa kina, kutambua tofauti za maoni na kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Pia kusoma kunanisaidia kuongeza msamiati wangu na kuboresha lugha yangu. Hivyo, nikiwa na uwezo wa kuendelezea mawazo yangu kwa uwazi na kwa maneno sahihi, hii ni muhimu sana hasa kazini au shuleni. Kwa sababu mawasiliano mazuri huleta mafanikio, zaidi ya hayo kusoma kunanifanya niwe na utulivu wa akili wakati mwingine napenda kusoma vitabu au hadithi zenye mafunzo au za burudani na hiyo inanifanya nipumzike na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa sababu ya hayo yote, kusoma ni kitu ninachokipa kipaumbele zaidi kwa sababu kinanipa msingi wa ujuzi na mafanikio ya maisha. Na kinanifanya niwe mtu mwenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kuendeleza maisha yangu kwa njia bora.

Napendelea kufanya kazi na wengine zaidi ya kufanya kazi peke yangu. Kwa sababu kazi ya pamoja inaleta nguvu, ufanisi na mafanikio zaidi. Nina pofanya kazi na watu wengine, ninaweza kushirikiana na kuzungumza mawazo na hivo kupata suluhisho bora kwa matatizo. Pia timu inafanya kazi kuwa ya haraka kwa sababu kila mmoja anachukua sehemu ya kazi na hivyo tunafika malengo kwa wakati. Kazi ya pamunja pia inanisaidia kujifunza kutoka kwa wengine kwani kila mtu anauzoefu tofauti na ujuzi tofauti. Hii inanifanya niwe na marifa mapya na kuboresha uwezo wangu. Kwa upande wa mawasiliano, kufanya kazi na wengine kuna nifanya niwe mkweli mwenye subira na mwenye kuhishimu mawazo ya wengine. Hata hivyo si kwamba sita pendelea kufanya kazi peke yangu kabisa kuna kazi ambazo zinahitaji umakini na utulivu na wakati huo napendelea kufanya kazi peke yangu ili niwe na mda wakufikiri kwa kina lakini kwa ujumla napendelea kazi ya pamoja kwa sababu inaboresha matukeo huleta umoja na inafanya kazi kuwa ya furaha zaidi.

Kujenga marafiki wapya ni jambo ambalo napenda sana. Na mimi hufanya hivyo kwa njia ya kuwa mkweli, mkarimu na mwenye heshima. Hapa ni jinsi ninavyofanya marafiki wapya. Kwanza, kuanza kwa salamu na tabasamu. Napenda kuanza kwa kusema habari kwa tabasamu. Hii husaidia kuondoa aibu na kuonyesha kuwa niko tayari kuzungumza na mtu. Tabasamu ni njia nzuri ya kuonyesha upendo na unyenyekevu. Pili, kuonyesha nia ya kusikiliza. Ninajua kuwa marafiki wapya wanapenda kuhisi wanasikilizwa na kwa hivyo, napenda kuuliza maswali kuhusu wao kama vile walipo, wanapenda nini au kazi yao. Hii husaidia kuanzisha mazungumuzo ya maana na kuonyesha kuwa ninaona dhamani yao. Tatu, kushirikiana na kufanya mambo pamoja. Ninapo kutana na watu wapya, napenda kushiriki shuguli kama kucheza, kuenda kutembea, au kushiriki kazi ndogo. Hii husaidia kujenga uhusiano wa karibu kwa sababu tunakuwa na uzoefu pamoja. Kuwa mkweli na mwenye heshima. Nne, kuwa mkweli na mwenye heshima. Ninajitahidi kuwa mwaminifu na mwenye heshima. Sio vizuri kuigiza kuwa mtu mwingine, napenda kuwa mimi mwenyewe. Hii husaidia marafiki wapya kuniamini na kuendelea kuongea nami bila hofu. Tano, kuwa na uvumilivu. Kujenga urafiki mpya huchukua mda. Kwa hivyo, napenda kuwa na uvumilivu na siwa chukie watu kwa haraka. Napenda kuwapa nafasi ya kujifunza tabia zao na kujiamini. Sita, kushirikisha mazungumuzo ya ukweli. Ninapendelea kuzungumza kwa ukweli na bila kuonekana kuwa mnafiki. Napenda kushiriki mawazo yangu na pia kusikiliza mawazo yao. Hii husaidia kuunda urafiki wa kudumu. Kwa ujumla, ninawafanya marafiki wapya kwa kuwa na mazungumuzo ya heshima, kushirikiana na kuwa mkweli. Na hivyo urafiki unakaa pole pole na kwa msingi wa imani na upendo.

Kinacho nifanya nicheke ni mambo yanayofurahisha, yanayo kuwa ya kicheko cha kweli, na yanayo pokelewa kwa urahisi na moyo wangu. Kwa kawaida, ninacheka zaidi pale nikitokea kitu cha kuchekesha kwa njia ya asili, kama hadithi ya watu, vituko vya watoto au tabia za watu, wanapo jaribu kufanya kitu na kukosea kwa njia ya kupendeza. Kucheka pia hutokea wakati ninasikia vichekesho vya kweli au jokes. Zinazo kuwa za busara, si zile zinazo wadhuru wengine. Pia nina cheka sana wakati nafanya mambo na marafiki. Kama tunacheka pamoja kwa vichekesho, michezo au tukicheza mdundo wa kuchekesha. Hii ni kwa sababu furaha ya kucheka inakaa kubwa zaidi wakati unashirikiana na watu wanao kuelewa. Pia napenda kucheka pale ni napo kumbuka kumbukumbu nzuri za utotoni au matukio ya furaha ambayo yalikuwa ya kipekee. Kwa ujumla, ninacheka pale ninapo pata furaha ya kweli, hadithi za kuchekesha au nikiwa na watu wazuri karibu. Kucheka kwangu ni njia ya kuondoa msongo wa mawazo na kuleta amani ya moyo.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Samaki ni chakula chenye afya na kina ladha nzuri. Hasa pale unapopika kwa njia ya kupendeza. Napenda samaki kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini omega tatu. Na virutumbisho vinavyosaidia moyo na ubongo. Pia samaki hutoa hisia ya utulivu na raha baada ya kula. Kwani sii chakula kizito sana kama nyaman zito. Napenda samaki kwa njia mbali mbali kama samaki wakukaanga kwa mafuta kidogo au kiasi kinachofaa pamoja na mboga na wali. Samaki wakuoka kwa wengi kama limau tangawizi na vitunguu kuwari hutoa ladha ya kipekee na husaidia afya. Samaki wakuchemsha au supu ya samaki hasa wakati wa baridi kwa sababu ni laini na ya kupendeza. Kwa ujumla, samaki ni chakula ninachopenda kwa sababu ni chenye afya, kina ladha nzuri na kinanifanya nijisike vizuri baada ya kula.

Ndio, nimewahi kuona bahari na kwa kweli ni kitu kinacho bakia moyoni kwangu kwa muda mrefu. Bahari ni mahali ambapo akili inapata utulivu na moyo unajisikia huru. Unapoangalia maji yalio panuka hadi mbali, unapata, hisia ya kuwa kuna kitu kikubwa sana nje ya maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo, inakupa mtazamo mpya kuhusu mambo ya maisha. Kumbuka siku nilipoiona, kwa mara ya kwanza nilihisi kama nilikua nikiangalia sehemu ya dunia ambayo, haikuweza kufunguka na mipaka ye yote. Maji ya bahari, yana rangi ya kipekee. Yanaweza kuwa ya blue, ya samawati au ya kijani kijito. Kulingana na mwanga wa jua na wingu, wa mawimbi wakati mawimbi yanapo gonga mpwani, sauti yake ni kama mziki wa asili. Unaskia squash ambayo inakuletea, utulivu na pia nguvu. Kuna mambo mengi ya kupendeza, kuhusu bahari. Kwanza upepo wa bahari unabaridi kidogo na unahisia ya kusafisha, unakufanya unahisi kuwa unavuliwa uchovu wa siku. Pia harufu ya bahari ni ya kipekee, kuna kuwa na mchanganyiko wachumfi maji na udongo wapwani. Wakati wajua, maji ya natabasamu kwa mwanga na unaona miale ya, dhahabu ikitokeza juu ya mawimbi. Kwa upande mwingine, bahari pia inaonesha nguvu kubwa, inapo tokana mawimbi makubwa. Unaweza kuona jinsi, maji yanavyo weza kuleta mabadiliko ya ghafla. Hii inakufundisha kuwa, dunia ina mambo ambayo hayawezi kuthibitiwa. Kwa na kuamba lazima uwe naheshima kwa nguvu za asili. Bahari inaonyesha pia, maisha mengi ya ndani. Samaki, karoli, karoar, korali na viumbe wadogo wabara wa baharini ambao wote wanamchango wao katika mzunguko wa maisha. Kwa hiyo, kwa ujumla kuona bahari kwangu ni uzoefu waki pekee. Situ niliona maji bali nilihisi amani, nguvu na uzuri wa dunia. Bahari inakumbusha kuwa maisha ni makubwa na, kwamba kila kitu kinanafasi yake katika ulimwengu huu.

Ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu, lakini jambo linalo nivutia zaidi ni mazingira ya kazi yenye ushirikiano na maelewano. Napenda jinsi timu inavofanya kazi pamoja kwa lengo moja, na jinsi kila mmoja anapewa nafasi ya kutoa maoni na kushiriki katika maamuzi. Pia napenda kuwa shirika linaweka mkazo mkubwa kwenye mafunzo na muendeleo ya wafanya kazi. Hivyo, ninajisikia ninaendelea kukuza ujuzi wangu na kujiendeleza kitaaluma. Zaidi ya hayo, napenda utamaduni wa kuhishimiana na kuendeleza nidhamu. Kwani unafanya kazi kuwa rahisi na yenye tija. Pia napenda jinsi shirika linavyo dhamini kazi na jitahidi za kila mfanya kazi kwa kutoa pongezi au zawadi pale inapotokea. Kwa ujumla ninahisi nimekua sehemu ya mahali panapo unengeza dhamani yangu ya kunifanya niwe mfanyakazi bora zaidi.